Ndiyo, napenda sana mziki wa jadi na ninauona kama sehemu muhimu ya maisha na utambulisho wajamii mziki wa jadi una nguvu ya kipekee kwa sababu hauimbwi tu kwa ajili ya burudani, bali pia kwa ajili ya kufundisha, kuonya, kuponya na kuunganisha watu. Kupitia nyimbo za jadi, tunajifunza historia ya jamii, mila na desturi, pamoja na maadili yaliyowalea wazee wetu. Ala za jadi kama ngoma, nyatiti, zeze, kayamba na filimbi kutoa sauti za asili zinazoguza moyo kwa undani na kuleta hisia za amani na fahari. Napenda pia jinsi mziki wa jadi unavyotumiwa katika hafla mbalimbali kama sherehe za kitamaduni, harusi, mazishi na ibada ukionyesha mshikamano wa jamii. Mziki huu hunikumbusha mizizi yangu hunipa heshima kwa wazee na hunifanya nione thamani ya kuridhisha utamaduni huu kwa vizazi vijavyo ni mziki wenye hekima maana na roho ya kweli ya maisha.

Kinachonifanya ni furaie sana ni mchanganyiko wa mambo madogo na makubwa ya nayo yapa maisha maana. Furaha yangu kubwa utokana na kusaidia wengine ni napoweza kumsaidia wa mtu kuelewa jambo gumu, kutatua tatizo au kupata matumaini mapia na isi kuridhika kwa dhati. Pia hunifraisha sana kuona maendeleo hata kama ni madogo, mtu anapo jifunza kitu mpia, anapo jikubali zaidi au anapo piga hatua moja mbele maishani. Ninapata furaha katika mazungumzo ya kina ya nayojenga uelewa, huruma na heshima kati ya watu. Vitu rahisi kama utulivu wa akili bada ya siku yenye changamoto, kusikia maneno ya shukrani au kushudia watu wa kishirikiana kwa amani, hunijaza furaha ya ndani. Pia, ninathamini kujifunza kila siku kubadilisha na mawazo na kuona ubunifu wa binadamu ukikuwa. Kwa ujumla, kinacho nifanya nifraie sana ni kuona maana matumaini na mchango chanya vikikuwa katika maisha ya watu.

Mara nyingi, hucheza au kushiriki shughuli na watu wanao zunguka kulingana na mazingira. Inaeza kua marafiki wakaribu, familia na watu ninao kutana nao katika kazi na majadiliano ya kila siku. Napenda sana kushiriki na watu wenye mawazo tofauti kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza na kufraia mitazamo mipya. Wakati mwingine, kucheza, kwangu ni katika mana ya kubadilisha na mawazo, vichekesho au mazungumzo mepesi yanoondoa msongo wa mawazo. Pia, napenda kushiriki na watu wanaopenda kujifunza, kuliza maswali na kushirikiana kwa heshima. Kwa ujumla, ninathamini sana kushiriki na watu wanaoleta ni shati, chanya, uaminifu na furaha katika mazungumzo au shughuli tunazofanya pamoja.

Kwa upande wangu, mkate ninaopenda zaidi ni mkate wangano kwa sababu unaladha ya asili na faida nyingi kiafya. Napenda jinsi ulivyo laini lakini bado unauzito kidogo unaokufanya ujisikia umeshiba kwa mda mrefu. Mkate huu unanifaa sana hasa asubui nikiwa nakikombe chacha ya maziwa au kahawa kwa sababu hunipanguvu ya kwanza siku bila kujisikia mzito tumboni. Pia napenda kula nikiwa nimepaka siyagi kidogo asali au hata parachichi jambo linalongeza latha na virutumbisho. Wakati mwingine napenda mkate wangano kia umechomwa kidogo harufu yake na rangi ya dhahabu hunifanya nifurahie zaidi. Mbali na hilo napenda pia mkate wakawaida wa nyumbani hasa ukiwa bado moto kasababu nanipa hisia za utulivu na kumbukumbu za nyumbani. Kwa ujumla, mkate wangu si chakula tuu bali ni sehemu ya furaha kila siku na utaratibu wa maisha.

Likizo yangu ya ndoto ni safari ambayo inanipa nafasi ya kupumzika kiakili, kimwili na kihisia, huku nikijifunza na kufurahia uzuri wa dunia. Naiona ikianza katika endeo la bahari tulivu kama Maldives ambapo ningependa kukaa karibu na maji ya samawati, kusikiliza sauti ya mawimbi na kuwacha mawazo ya kazi na majukumu ya kila siku. Ningefurahia kuogelea kula vyakula vya baharini na kulala mapema nikiwa na amani ya moyo. Baada ya hapo, ningependa kusafiri kwenda ulaya. Hasa sarantoni nikifurahia historia usanifu wa majengo na tamaduni tofauti. Kisha ningependa kwenda milimani uswisi kwa matembezi ya asili na hewa safi. Mwisho wa likizo, kurudi Afrika na kufanya safari ya wanyama pori, Maasaimara, kungeifanya safari hiyo iwe kamilifu. Kwangu, likizo ya ndoto si anasa tu, bali ni njia ya kujijenga upya na kupata mtazamo mpya wa maisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia raisi, lakini zenye maana kubwa. Kwanza kabisa, napenda kukaa nao tukizungumza kwa utulivu, tukishirikiana habari za siku, changamoto tulizo pitia, na furaha tunatulizo zipata. Mazungumzo haya hunisaidia kujisikia karibu nao na kuimarisha usiano wetu. Pia, napenda kula chakula pamoja, hasa chakula cha jioni au cha wikendi kwa sababu meza ya chakula huleta watu pamoja na kuondoa tofauti. Wakati mwingine, tunapenda kupika pamoja, tukicheka na kubadilisha majukumu jikoni. Aitha, napenda kutumia muda huo kufanya shuguli za nje kama matembezi, kutembelea ndugu au hata kusafiri kwa safari fupi. Tunapopata muda wakupumzika nyumbani napenda kutazama filamu, kusikiliza mziki au kucheza michezo ya kawaida pamoja. Kwa ujumla, kwangu muda na familia ni wa thamani sana kwa sababu hunipa upendo, msaada na hisia ya kuwa sehemu ya kitu muhimu katika maisha.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula ambacho si tu kinanipa nguvu bali pia ni chenye lishe na kinachonifanya nijisikie nikiwa na afya njema. Kwa kawaida, napenda kuanza na mkate wa ngano au chapati kwa sababu ni rahisi kumeza na kunipa nishati ya kutosha kwa mwili kuanza kazi na shugli za siku. Mara nyingine napenda kuongeza mayai yaliochomwa, kuchemushwa au kufumwa kama omlet ambayo hutoa proteini muhimu na kusaidia kujenga misuli na kudumisha nguvu. Pia, mara nyingi nakula matunda kama ndizi, machungwa, parachichi au tufaa kwa sababu hutoa vitamini, mandini na nyuzi zinazosaidia mgegenyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Wakati mwingine, napenda kuwa na maziwa au yogati, jambo linaloongeza kuslimu na kufanya chakula kiwe kamili zaidi kiafya. Kikombe cha chai ya asili au kahawa, kinakua kikiongeza ladha na kunisaidia kuamka kikamilifu. Kwa siku za wiki, napenda kubadilisha mlo wangu wa asubuhi kidogo ili usiwe wa kawaida tu. Baadhi ya siku napendelea uji wa ngano, mchele au hata maharagwe yaliochanganywa na mboga kwa sababu ni chakula chenye moto rahisi kumng'eng'ea na kinanifanya nijisikie nimejawa na nguvu kwa mda mrefu. Kwa ujumla, asubuhi kwangu si mulo tu, mbali ni sehemu ya kwanza siku kwa mtazamo mzuri, afya njema na nishati ya kutimiza majukumu ya kila siku. Napenda kuakikisha kila mlo wa asubuhi ni wa kutosheleza na unaonipa furaha na amani ya akili sio tu kuridisha tumbo.

Kazi za dharura zinahitaji ufahamu, utulivu na haraka ili kuhakikisha zinatatuliwa bila kuongeza matatizo. Kwanza, napenda kuanza kwa kubaini haraka ni nini hasaa dharura na kiwango chake ili nisahihishe umuhimu wake. Hii inasaidia kuamua ni hatua gani ya kwanza kuchukua na ni rasimali gani zinahitajika. Baada ya hapo, napanga hatua ya utekelezaji kwa haraka lakini kwa uangalifu, kuhakikisha kwamba kila hatua inasaidia kupunguza madhara na kufanikisha suluhisho. Pia, napenda kushirikisha wengine walioko karibu na timu, ikiwa ni lazima ila kazi isiotarajiwa isishuke kwenye mzigo mmoja tu. Wakati wa kushughulikia dharura, napenda kubaki mtulivu na kuzingatia hoja zote kwani kuharakisha bila mpangilio mara nyingi huongeza matatizo. Baada ya tatizo kutatuliwa, napenda kuchambua kilichotokea, kuandika mafunzo na kupanga njia za kuzuia dharura kama hiyo ijirudie. Kwa kifupi, kushughulikia kazi za darura kwangu, ni mchanganyiko wa uchambuzi wa haraka, utekelezaji makini, ushirikiano na kujifunza kutoka na tukio. Njia hii inasaidia sio tu kutatua utatizo haraka, bali pia kuhakikisha kwamba tukio kama hili haliendani na shughuli nyingine za kawaida za kazi.

Siweki picha zangu binafsi mtandaoni kwa sababu napenda kulinda faragha yangu na kuhakikisha usalama wangu. Kwa dunia ya sasa ya mtandao, kila picha inayo shirikiwa inaweza kuonekana na watu wengi zaidi ya vile tunavyo tarajia na mara nyingine inaweza kutumika bila idhini yetu. Hivo basi napendelea kushiriki picha ambazo hazionyeshi utambulisho wangu wamoja kwa moja kama vile manthari, chakula au matukio ya kawaida ya maisha ambayo hayaingizi hatari yoyote. Kwa upande mwingine napenda kweka pichatu wakati ni muhimu kwa mfano kushiriki kumbukumbu nzuri na familia au marafiki na daima kwa uangalifu. Njia hii hufanya nijisikia nikiwa na amani ya akili bila hofu kwamba picha zangu zinaweza kutumika vibaya kuhribu faraga yangu au kuadhiri maisha yangu binafsi. Kwa hivyo, kwa kweli, situmi mitandao ya kijami kushiriki picha zangu binafsi, bali napendelea kushirikiana kwa njia ya hadithi, maandishi au picha zisizo zaki binafsi, ili nikabaizi furaha na kumbukumbu bila kuta kuhatarisha usalama wangu binafsi.

Ningesema kwamba nahifadhi data yangu katika maeneo tofauti kulingana na haina ya data na umuhimu wake. Kwaza kabisa, data muhimu kama nyaraka za kazi, picha za familia na kumbukumbu binafsi napenda kuzifadhi kwenye kifaa changu binafsi kama simu au kompyuta lakini pia kuwakikisha ni na nakala ya ziada. Mara nyingi natumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive au huduma nyingine zinazo tegemewa kwa sababu zinasaidia kupata data yangu popote nilipo na pia usaidia kuzuhia kupotea kwa data endapo kifakita haribika au kupotea. Hata hivyo, huwa makini sana na usalama, hivyo natumia nenosiri imara na uthibitishaji wa hatuwa mbili. Kwa data nyeti sana, napendelea kuhifadhi kwenye flash disk au hard drive ya nje ambayo siunganishi na interneti mara kwa mara. Njia hii hunipa utulivu wa akili kwa sababu najua data yangu iko salama, imepangwa vizuri na inaweza kupatikana kwa urahisi ninapohitaji bila kuatarisha faraga yangu.

Napenda kuamka mapema na jua na pia napendelea kulala mapema kadri inavyo wezekana. Kwa muka na jua hunipa mawazo mzuri wa siku, akili yangu huwa tulivu na napata munda wakupanga mambo yangu kabla ya shuguli nyingi kuanza. Asubuhi napata hewa safi, utulivu na wakati mzuri wakutafakari au kuandaa siku. Kwa upande wa kulala mapema, hunisaidia kupata usingizi wa kutosha kwa muka nikiwa na nguvu na kulinda afya yangu kwa ujumla. Ingawa kuna siku chache ambazo majukumu au burudani unifanya nilale kuchelewa. Kwa kawaida napendelea ratiba hii kwa sababu unisaidia kuwa na nidhamu nishati na uiano mzuri wa maisha ya kila siku.

Napenda kinyuaji cha baridi ambacho ni kitamu, kinacho nipa utulivu na kinachofa kwa hali ya hewa ya joto. Kwa kawaida, napendelea juisi ya matunda ya asili kama embe, machungwa au mchanganyiko wa matunda kwa sababu situ inakithi kiu bali pia hutowa vitamini na nguvu ya haraka kwa mwili. Mara nyingine, napenda maziwa baridi au smoothie ilio changanyo na matunda kwani hunipa hisia za utulivu na furaha. Kwa siku za joto au bada ya shughuli za mwili, pia napenda kula kinywaji cha soda, kidogo au maji yenye, barafu, lakini kwa kiasi kidogo ili kuepuka hatari kiafya. Kwa ujumla, kinywalaji cha baridi kwangu nikile kinachonifanya, nijisikia upia, na furaha, huku nikichangia afya yangu kidogo kidogo, sio tukuridisha kiu.

Napenda kueka neno siri salama kwanjia zinazo hakikisha usalama wa data yangu na faraga yangu. Kwanza, napenda kutumia neno siri lenye urefu wa angalau, herufi kuminambili hadi kuminasita, nikichanganya herufi kubwa, herufi ndogo, nambari na alama maalum. Hii inafanya iwe ngumu kwa mtu kuvitabiri au kuvihaki. Pili, napendelea kutofautisha neno siri kwa akaunti tofauti, siwezi kutumia neno siri moja kwa kila akaunti kwa sababu kama akaunti moja itaharibiwa, zingine zitaathirika. Aidha, mara nyingi natumia meneja wa neno siri ambayo inahifadhi neno siri zote kwa usalama na inawezesha kuunda maneno magumu bila kuitaji kuyakumbuka yote. Neno siri izangu pia huwa na udhibitisho wa hatua mbili kama SMS api ya udhibitisho au babirua pepe ambayo huongeza ngazi nyingine ya usalama. Kwa kufanya hivyo, hata kama mtu angepata neno siri langu, hata weza kuingia bila udhibitisho waziada. Mwisho, napendelea kubadilisha neno siri mara kwa mara hasa kwa akaunti zenyedata nyeti. Njia hizi zote usaidia kuakikisha kwamba, neno siri langu ni salama, data yangu inalindwa na mimi ni naamani ya akili.

Napenda kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia zilizo wazi, heshima na zinazohimiza ushirikiano. Kwanza, napenda kutumia mawasiliano ya uso kwa uso kadri inavowezekana kwa sababu inasaidia kujenga uhusiano wa karibu, kuelewana vizuri na kupunguza makosa yanayoweza kutokana na kutokuelewana. Wakati mwingine napenda pia kutumia barua pepe ujumbe mfupi wa kazi au majukwaa ya kikazi kama slaki au tims pale ambapo mawasiliano ya haraka au nyaraka za kumbu kumbu zinaitajika. Napenda kuwa muwazi na sahihi katika mawasiliano yangu nikielekeza matarajio majukumu na muda wa kutimiza kazi bila kupotosha. Pia napenda kusikiliza wenzangu kwa makini kuelewa maoni yao na changamoto wanazopitia kwa sababu mahasiliano ya kweli njia ya kutatua matatizo pamoja badala ya kuongea pekee yangu. Mara nyingine napenda kufanya mikutano ya kawaida ya timu lakini pia kuhamasisha mazungumzo ya kirafiki ili kuimarisha uhusiano na kufanya mazingira ya kazi kuwa yenye furaha. Kwa ujumla, njia zinazowasiliana na wafanyi kazi wenzangu ni mchanganyiko wa heshima, uwazi, usikivu na ushirikiano ili kazi itimize malengo yake huku tukijenga timu imara na yenye mshikamano.

Ningependa kujifunza kijapani. Lugha ya kijapani inanifutia kwa sababu inatamaduni, tajiri, historia ya kipeke, na njia ya mawasiliano ambayo ni tofauti sana na ile ya kiswaili au kingereza. Pia kijapani kina alfabeti tatu tofauti, hiragana, katakana na kanji, ambazo zinapandisha changamoto na kunifanya kujisikia kuwa ni mafanikio pale ninapo jifunza na kuzitumia. Kujua kijapani kinanipa na fasi ya kuwasiliana na watu wa japani, kwelewa tamaduni zao za kitamaduni, sinema, michezo ya video, na fasi hii bila kutelgemea tafsiri. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha nyingine, kuna panua ufahamu wangu wa dunia, kunisaidia kujiendeleza kielimu na kisaikolojia na kuniachia njia mpya ya kuona maambo. Kwa hiyo kijapani situ lugha ya mawasiliano bali pia ni dirisha la utamaduni, ubunifu na furusa za kibinafsi.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi, ni yale ya nayohusiana na usimamizi wa muda, mawasiliano ya kikazi na utatuzi wa matatizo. Mafunzo haya yamenisaidia kuelewa jinsi ya kupanga kazi yangu kwa ufanisi, kuweka vipaumbele na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati bila kuingilia na majukumu mengine. Pia, mafunzo ya mawasiliano bora yamenisaidia kuwasiliana kwa uwazi na heshima na wenzangu, kuelewa malengo ya timu na kushirikiana kwa ufanisi katika kufanikisha miradi ya pamoja. Zaidi ya hayo, mafunzo ya utatuzi na matatizo na maamuzi ya haraka, yamenisaidia kushugulikia changamato za kila siku, hasaa pale ambapo tatizo linatokea ghafla na linahitaji hatua za haraka, lakini zenye busara. Mafunzo haya yote yamenisaidia sio tu kwa mtaalamu wa kazi yangu, bali pia kuwa binadamu bora katika uhusiano na watu, kupanga vizuri na kukabiliana changamoto kwa ustadi. Kwa kweli, kila funzo ilinaongeza ujasiri, nidhamu na uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mchezaji bora wakikapu kwa mtazama wangu ni Michael Jordan. Hii ni kwa sababu alionyesha ustadi wakipeke, nidhamu ya hali ya juu na utayari wakushinda katika kila mchezo aliocheza. Michael Jordan hakuwa tu mchezaji wanguvu za mwili, bali pia alikuwa na akili ya hali ya juu ya mchezo, akijua wakati wakupiga hatuwa sahihi, kucheza kipaumbele, cha timu, na kushinda hata pale hali ilikuwa ngumu. Uwezo wake wakushinda mashindano makubwa mara nyingi ulionekana kwa Biod Ordinary na alihimiza wenzake kwa ubora zaidi kila wakati. Mbali na ufanisi wakipekee kwenye mchezo, alibadilisha mtindo wa mchezo wa kikabu na kuwa mfano wa kuigwa na wachezaji wa vizazi balimbali. Kwa ufupi, Michael Jordan ni ishara ya uthabiti nidhamu na ubora wa mchezo na kwa sababu hiyo anachukulua kuwa mcheza bora wa kikapu wa historia.

Ningependa kujaribu mchezo wa bahati na akili kama chess au mchezo wa kimkati kama settlers of cotton. Chess ni mzuri kwa sababu unalazimika kufikiria hatua nyingi mbele na kupanga mikakati. Settlers of cotton ni ya kupendeza kwa sababu unachanganya mikakati, ushirikiano na kidogo cha bahati inafundisha pia jinsi ya kufanya maamuzi mazuri chini ya shinikizo. Lakini pia ningependa kujaribu michezo ya majaribio ya virtual reality kama kuendesha ndege au kuchunguza sayari za mbali inasababisha mshangao mkubwa na burudani ya kipekee.

Ndiyo, ningegawanya taka zangu kwa sehemu ya kujitahidi, kulinda mazingira na kuakikisha maisha ya badaye ni salama zaidi. Kwanza kabisa, ningechukua mda kutambua aina tofauti za taka, zile zinazooza, zile zisizo na sumu na zile hatarishi. Taka zinazooza ni kama mabaki ya chakula, majani ya liokauka, maganda ya matunda na baadi ya mabaki ya bustani. Nitazi kusanya kwa makini ilikuunda boji au kompost ambayo inaweza kutumika kurutubisha udongo wa bustani au mimea. Kwa njia hii, ninapunguza takazi nazo kwenda kwenye visima vya uchafuzi na pia napata rasimali nzuri ya kilimo nyumbani. Takazi sizo na sumu kama plastiki, karatasi, chupa za kio na metali ndogo pia ntazigawanya kwa makini. Hizi mara nyingi zinaeza kurejesho kiwandani au kuchakato kuwa biyathi mpia. Hisi tu kwamba inapunguza uchafuzi, bali pia inasaidia kupunguza matumizi ya rasimali, asili zinazo choka pole pole kama miti, mafuta na madini. Pia kugawa takataka hizi kuna nifanya niwe na ufahamu mzuri wa matumizi yangu ya kila siku Kwa ni mara nyingi taka hizi zinaonyesha ni bidhaa gani zinatumiwa sana nyumbani au kazini taka hatarishi ni kipengele kingine muhimu cha kuzingatia Hii ni pamoja na betri zilizo tumika, taza fluorescent, dawa zilizo pitwa na muda na vifaa elektroniki vilivyo haribika ni atari kuzikusanya pamoja na taka nyingine kwa sababu zinaweza kwa ribu ardhi, maji na hata kusababisha moto. Kwa hiyo, ningiakikisha zinatolewa kwenye semu maalumu zinazo julikana kwa ustahihi kama vile vituo vya urudishaji wa betri au vituo vya taka hatarishi vili vyo idhinishwa. Zaidi ya kuwa kitendo kuyutewaji kugawa taka pia nitendo la kimadili na kijamii linalo onyesha kwa mtu wa najali ustawi wa jamii na mazingira Wakati mwingine naweza pia kuashirikisha jirani na familia katika zoezi hili Ili kuwailimisha kuhusu muhimu wa kugawa taka na kupunguza uchafuzi wa mazingira Kwa kweli kugawa takasi itu utatizo la kibinafsi bali ni hatua ya kijamii yenye faida kubwa kwa afya ya jamii na dunia kwa jumla.

Kila siku, ninatumia zana nyingi za kidijiti zinazo raisisha maisha za kazi. Simu ya mkononi ni muhimu kwa mawasiliano, barua pepe na kupata habari haraka. Kompyuta yangu hutumika kwa kazi za kuandika, utafiti na kupanga miradi. Kivinjari cha wavuti usaidia kusoma na kupata marifa. Huku programu za mawasiliano kama WhatsApp na Slack zikiraisisha kuwasiliana na wengine. Kalenda za kidijiti na programu za kupanga kazi husaidia kusimamia mda wa miradi Zaidi ya hayo zana za kuhifadhi data mtandaoni kama google drive na dropbox zinahakikisha taarifa ziko salama Programu za burudani kama youtube na spotify hutowa mda wa kupumzika hizi zana zote hufanya maisha kwa raisi salama na enye mpangilio.

Shughuli zangu za mvua mara nyingi hubadilika kulingana na hali ya hewa na nafasi ni lio nayo. Wakati mvua inanyesha, napenda kukaa ndani nikifurahia joto kidogo na utulivu, mara nyingine ni kisoma kitabu, kuangalia sinema au kufanya kazi ndogo ndongo za mtandaoni. Pia huwa ni fursa nzuri ya kuandika mawazo au kupanga siku zenyewe. Ikiwa mvua ni nyepesi na si ya mvua kubwa na penda kuchukua mwendo mfupi nje kufurahia harufu ya udongo na upepo baridi Pia mara nyingine hutengeneza kahawa au chai moto na kufurahia mda wa utulivu pamoja na mziki mzuri shughuli hizi hufanya mvua kuwa wakati wa kupumzika na kuzingatia maisha.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira ya kushirikiana na kujifunza kila siku. Kila mtu anahimizwa kutoa mawazo yake bila kuogopa, jambo linalojenga ubunifu na heshima. Pia napenda uwazi katika mawasiliano kwani husaidia kuelewa malengo ya pamoja na wajibu wa kila mmoja. Shirika linaweka mkazo kwenye maendeleo binafsi na kitaaluma hivyo kunipa nafasi ya kukuza ujuzi wangu. Zaidi ya hayo, kuna utamaduni wa kusaidiana ambapo changamoto hazichukuliwi kama lawama bali kama fursa ya kujifunza na kuboresha kazi kwa pamoja.

Napenda kutembea sehemu tulivu zenye mandhari ya asili kama bustani, misitu midogo au karibu na maji kama mto au ziwa. Sehemu hizi hunipa utulivu wa mawazo na nafasi ya kutafakari bila kelele nyingi. Pia, hufanya matembezi yawe ya kufurahisha na yenye afya. Wakati mwingine, napenda kutembea mitaani jioni hasa maeneo yenye usalama wa mwanga mzuri nikitazama maisha ya watu na mazingira yanavyo badilika. Kutembea sehemu hizi, hunisaidia kupumzika, kuongeza nguvu na kupanga mawazo yangu upya.

Ndiyo, napenda kukula popcorn ni vitafunwa raisi lakini vinavyo furahisha sana hasa ukiwa nyumbani unapumzika. Napenda harufu yake inapoanza kuenea jikoni na sauti ya punja zinazo pasuka. Pia ni rahisi kubadilisha ladha kulingana na hisia wakati mwingine naongeza chumvi kidogo, siagi au hata pilipili kwa ladha ya ziada. Kula popcorn huu unikumbusha nyakati za kupumzika, kuangalia filmu na kushiriki mda mzuri na watu wakaribu.

Mimi huenda hospitalini mara chache kila mwaka, labda kati ya mara moja hadi tatu, ingawa hii inaweza kubadilika kulingana na afya yangu na mahitaji ya matibabu. Kwa kawaida, ziara za hospitalini huwa ni kwa sababu za uchunguzi wa kawaida, kama vipimo vya afya, au kupata chanjo za kinga. Pia, mara nyingine huwa ni ziara za dharula, pale ni napo hisi dalili zisizoza kawaida, au ugonjwa wa ghafla unapoibuka. Hospitali pia ni mahali pazuri pa kupata ushauri wa kitaalam kuhusu afya kama vile mlobora, mazoezi au tibaza kinga ambazo husaidia kuepuka matatizo makubwa badaye Zaidi yahayo pia huenda hospitalini kwa ajili ya wagonjwa wa familia au marafiki Jambo ambalo lina ni hamasisha kujua zaidi kuhusu huduma za afya na jinsi ya kusaidia wengine kuuifunza zaidi kuhusu mwili wangu na jinsi ya kuutunza vyema. Kwa hivyo, ingawa hospitali si sehemu ni nayo itembelea kila mara, inanafasi muhimu katika maisha yangu kwa kuhakikisha afya yangu na ya wapendwa wangu inabaki imara.

Kutoka dirishani mwanguni napoangalia, kuna mandhari ya nayopendeza sana. Mara nyingi naona miti yenye majani ya kijani ikitengeneza kivuli kizuri kinacho punguza muanga mkali wa jua. Wakati mwingine, ndege hupita kwa mwendo wa utulivu na kutoa hisia ya amani na uhuru. Katika baadhi ya siku, wingu hujikusanya angani kwa rangi za kijivu na samawati, jambo linalofanya mvua na upepo wa baridi uwe wa furaha zaidi. Wale wanao pita barabarani wanaonekana kama vichocheo vya maisha ya kila siku huku magari yakipita kompangilio au haraka yakitoa sauti zisizo za kawaida. Baada ya mvua, anga hutoa rangi ya kipekee wakati baadhi ya miale ya jua huangaza majani na barabara na kufanya kila kitu ikiwe angabu na chakufutia. Mandari haya huto wanafasi ya kutafakari, kupumzika na kujizikia kwa sehemu ya ulimwengu mkubwa unendelea kila wakati.

Napenda kutazama michezo inayochanganya kasi, mbinu na mshikamano wa wachezaji. Kwa mfano, mpira wa migu ni miongoni mwa michezo ninayo ipenda zaidi, hasa ligi kuu na mashindano ya kimataifa, kwa sababu ni furaha kuona timu zikifanya mikakati, mabao ya kushangaza na mshikamano wa wachezaji. Pia, napenda basketball, kwani mchezo huu unachanganya kasi ya mikono na miguu, mbinu za kushambulia na mabadiliko ya haraka ya alama Rugby pia ni mchezo mzuri kuangalia hasa kwa nguvu na mishikamano wa wachezaji. Jambo linaloonyesha uvumilibu na ushindani Wakati mwingine napenda tenisi, hasa mashindano ya kimataifa Kwani ni mchezo wa akili, mvuto na mbinu za haraka za michezo ya video, napenda kuona mshindano ya esports kama FIFA au League of Legends Kwani huchanganya mbinu, haraka na mshikamano wa timu. Kwa ujumla, napenda michezo ambayo inachanganya ushindani, mbinu na mshikamano wa wachezaji ikifanya kutazama kuwe furaha kubwa na changamoto ya kiakili.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli ni shuguli ambayo uchanganya burudani, mazoezi na utulivu wa mawazo. Napenda kuendesha baisikili kwenye barabara tulivu au njia za mta hasa zile zonye mantari nzuri za asili kwani ufanya safari kwa ya kufuraisha na enye afya. Kuendesha baisikeli pia utoa hisia ya uhuru kwa kuwa unapata nafasi ya kuchukua hewa safi na kuhisi muendo wa mwili. Wakati mwingine, napenda kufanya matibizi ya baisikili pamoja na marafiki au familia jambo linalongeza furaha na mshikamano. Zaidi aburudani kuendesha baisikeli usaidia kuboresha afya ya moyo, misuli na ujasiri wa mwili kwa jumla.

Napenda sanaa ya aina mbali mbali lakini hasa sanaa ya kuona na sanaa ya utunzi. Katika sanaa ya kuona napenda michoro rangi na michoro ya picha inayoweza kuelewa hisia hadithi au manthari ya maisha kwanjia ya kipekee. Michoro ya majiji mandhari ya hasili au picha za watu mara nyingi huchukua hisia zangu kwa undani. Kwa upande wa sanaa ya utunzi, napenda mashairi, hadithi fupi na riwaya ambazo ufungua fikra na kuwasilisha hisia kwa maneno. Napenda sanaa inayo changanya, ubunifu, hisia na ujumbe wakipekee kwani hutoa njia ya kuelewa ulimwengu na kuhusika kiakili na kihisia. Zaidi ya hayo, napenda sanaa ya kisasa na ya asili kwani kila aina hutoa mtazamo wa tofauti na fursa ya kujifunza au kuzingatia maisha kwa undani zaidi.

Ndiyo, ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali ndogo lakini zenye maana. Kwanza, napenda kushiriki maarifa na ushauri asa pale mtu wanapoitaji msaada wakuelewa jambo fulani au kufanya wamzi mzuri. Pia, najitolea kusaidia watu wakaribu iwe ni kwa kusikiliza changamoto zao kwa hamasisha au kwasaidia katika kazi ndogo dongo. Ni natamini kushiriki katika shughuli za jamii kama usafi wa mazingira, kuchangia pale inapo wezekana au kuunga mkono miradi na yolenga maendeleo ya jamii. Zaidi ya hayo, napena kuimiza madili memaka heshima, mshikamano na kusaidiana kwa sababu na amini jamii imara ujengwa kupitia matendo madogo ya kila siku yanayofanywa kwa moyo wakujali na uwajibikaji.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni sherehe ya kuzaliwa, napenda kuona familia na marafiki wakikusanyika pamoja kusherehekea siku ya kipekee, kushiriki furaha, zawadi na vicheko, sherehe hii huleta hisia ya upendo mshikamano na kushirikiana ambapo kila mtu huchangia kwa namna yake, iwe kwa chakula, mapambo au burudani. Zaidi ya hayo, napenda kuwa sehemu ya sherehe zinazojumuisha michezo ndogo, mziki na wimbo kwani zinafanya mazingira kuwa ya furaha na ya kusisimua. Sherehe ya kuzaliwa pia hutoa fursa ya kutafakari mwaka uliopita, kupanga malengo, mapya na kushukuru maisha na watu wanaonizunguka.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni jambo muhimu sana kwa usalama wa kidijiti. Kwanza napenda kutumia manenosiri imara na tofauti kwa kila akaunti Kwani hii inazuia mtu kuingia bila ruhusa Pili ninahikikisha programu za usalama na antivirus ziko. Aktivu kwenye vifavya ngu ili kugundua virusi, spareware na programu hatari Pia napenda kwa makini na barua pepe au jumbe usiokua wakawaida na kutoanguka katika ulagai wa mtandao. Zaidi natumia uzibitisho wa hatua mbili pale inapowezeka na ilikuangeza kinga Pia napenda kuipuka kushiriki taarifa za kibinafsi ya dharani kama namba za simu, pasipoti au anwani. Mwisho napenda kusahihisha programu na mifumo mara kwa mara Kwani sasisho usaidia kurekebisha mapungufu ya usalama Kwanjia hizi napunguza hatari na kwa kikisha maisha yangu ya kidijiti ya naendelea kuwa salamu. Salama na enyefaraga.

Wakati wa mgogoro na mtu na jitahidi kudumisha utulivu na kufikiria kwa makini kabla ya kuzungumza Kwanza napenda kusikiliza upande wapili kwa makini kwelewa hisia na hoja zao ilikuona tatizo kwa uwazi Halafu ninaeleza hisia zangu kwa heshima na kwa maneno ya siyo ya kikashifu mwingine kuepuka kuongeza kwa hasira Mara nyingine ni natumia kupumzika kidogo kama mgogoro ni mkubwa ili kuondoa hasira ya gafla na kurudisha mtazamo wa mintiki. Pia napenda kutafuta suluhisho la kushirikiana bada ya kushindana kwa sababu kusuluhisha mgogoro ni kuhusu kwelewana na kufikia suluhisho lenye manufaa kwa pande zote. Mwishowe, mara nyingine tunapanga mazungumzo ya badae ilikuondoa wasiwasi na kuakikisha mgogoro haujarudi.

Unapenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na joto hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Unapenda harufu ya ke laini na jinsi inavyo saidia kutuliza mawazo bila kunipa msisimiko mkubwa sana. Pia chai inaladha tofauti tofauti kama chai ya tangawizi, mdalasini au limau ambazo ufanya kunywa chai kuwa uzoefu wa kufuraisha. Ingawa kahawa inaladha nzuri na huongeza nguvu haraka na pendelea chai kwa sababu unifanya nijisikia mtuulivu na mwenye umakini kwa mda mrefu.

Siwezi kusema napenda kufaa vipuli kwa sababu kufaa vipuli mara nyingi utegemea mtindo binafsi, utamaduni au mazingira. Hata hivo, ninailewa kwanini watu wengi upenda kufaa vipuli. Huwa ongezo mvuto, huwa onyesha mtindo wa mtu na wakati mwngine huwa na maana ya kitamaduni au kihisia. Kwa wengine, vipuli ni mapambo ya kila siku na kwa wengine ni kwa halfa malumu. Mimi napenda wazo la mtu kuvaa, kile kinacho mfanya ajisikia huru, mzuri na mwenye kujiamini iwe ni vipuli au la.

Ndiyo, inawezekana kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa ni changamoto kidogo kutokana na jinsi teknolojia imengia katika maisha ya kila siku. Kwa siku hiyo, nigejaribu kutegemea zaidi njia za kawaida kama kuandika kumbu kumbu kwa kalamu na karatasi badala ya simu au kompyuta kuwasiliana uso kwa uso badala ya barua pepe au ujumbe wa mtandaoni na kutumia vipindi vya mapumziko kutafuta habari badala ya kujivinjari cha mtandao. Pia, ningeweza kutembea nje na kufanya shughuli za mwili baada ya badala ya burudani ya kidijiti kama video au mchezo ya mtandaoni. Siku kama hiyo, ingeleta fursa ya kupumzika, kutafakari na kuzingatia maisha bila kelele za kidijiti na huenda ikawa muda wa kujenga utulivu wa akili na hisia.

Napenda kujifunza mambo mapya yanayonisaidia kukua kiakili na kimaisha. Kwa mfano napenda kujifunza ujuzi wa vitendo kama teknolojia mpya, mbinu za kazi au matumizi bora ya zana za kidijiti. Pia napenda kujifunza kuhusu mawasiliano na tabia za binadamu kwa sababu huu unisaidia kuelewa watu vizuri na kuboresha mahusiano vile vile napenda kujifunza kuhusu utamaduni tofauti lugha na historia kwani hupanua mtazamo wangu wa dunia kwa upande wa burudani napenda kujifunza mapishi mapya au njia za kuboresha afya na ustawi wa mwili na akili Kwa ujumla napenda kujifunza chochote kinachoongeza maarifa, hunipa changamoto na kunifanya niwe mtu hbora zaidi kila siku.